Aya, ndiyo, napenda sana kuoga kwa majimoto na siku wa sababu ya usafi peke, mbali kwa sababu ya hisia nazopata kila napofanya hivyo. Kuoga kwa majimoto kwangu ni zaidi ya desturi ya kila siku. Ni muda wangu binafsi wa kupumzika na kufikiria. Kila siku inapofika, hasa kwa baada ya kazi ndefu au siku iliojaa shughuli nyingi, mwili wangu huwa umechoka. Miguu inauma, mguongo mepeba mzigo wa siku nzima, akili imejaa mawazo, hapo ndiyo natamani zaidi kuingia bafuni, kuffungua bomba na kusubiri maji ya moto yaanze kunitiririka taratibu. Maji yanapogusa mwili wangu nahisi kama mzigo wote unaondoka pole pole, misuli inalegea pumzi inakuwa nyepesi na mawazo yanatulia. Wakati huo sifikiri kazi sifikiri matatizo wala kesho itakuaje dakika chache tu lakini ni dakika zenye dhamani kubwa sana kwa maisha yangu Napenda kuoga kwa maji moto hasa asubuhi kuamka kitandani kuna kuwa kugumu lakini ikiwa najua kuna maji ya moto yananishinda bafuni napata hamasa ya kwanza siku maji ya moto huniamisha vizuri hunipa nguvu na hunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za siku wakati mwingine pia nilikuwa naogopa kutumia muda huo kujithamini kujiuliza maswali kama leo nimefanya nini vizuri ni wapi ninaweza kujirekebisha ni kama mazungumzo ya kimya kati yangu na nafsi yangu Naamini muda huo wa ukimya ni muhimu sana kwa afya ya akili Pia Kuoga kwa maji moto hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Kuna sikuwa ambazo mambo hayaendi kama ulivyopanga, unachoka, unakatishwa tamaa unahisi umelemewa Lakini baada ya kuoga nahisi nafuu kidogo Si kwamba matatizo yanaisha lakini Naanza kuyaona kama mtazamo tofauti hata hivyo, siwezi kusema kuwa naoga kwa majimoto kila wakati wakati wa joto kali, maji ya kawaida hunitosha Lakini inapofika nyakati za baridi au uchovu mwingi Majimoto yanakuwa rafiki wangu wa karibu Kwa kifupi, napenda kuoga kwa majimoto kwa sababu hunipa zaidi ya usafi hunipa utulivu, faraja na muda wa kujitunza, ni jambo ndogo lakini linaadhari kubwa katika siku yangu. Naamini kila mtu ana kitu chake kidogo kinachompa amani, kwangu mimi kuoga na maji ya moto ni mojowapo ya vitu hivyo.

Utaratibu wangu wa kila siku hunisaidia kupanga maisha yangu na hunifanya nijisikie mwenye mwelekeo Ingawa si kila siku huwasawa kabisa kuna mambo flani ambayo karibu kila siku huyafanya na yamenisaidia kuwa na nidhamu na utulivu wa akili Kwa kawaida, siku yangu huanza mapema nikiamka, jambo la kwanza ufanya ni kushukuru kwa siku umpya Kwa dakikachache ni kiwakemia ni kijiandaake akili kabla kuwanza shughuli Baada ya hapo, huoga na kujiandaa kwa siku Kuoga huniamsha vizuri na hunifanya nijisikie nipo tayari kukabiliana na majukumu yaliyombele yangu Baada ya kujiandaa, huwata kufungua kinywa Silazima nikuwe kikubwa, lakini huakisha na kulakitu chepesi kinachonipa nguvu kati huo pia, hutumia kuangalia ratibayangu ya siku Nipange mambo muhimu na nijue nikipi penye kuanza kupanga mapema hunisaidia kuepuka msongamano wa mawazo badaye Pindi cha mchana ndicho huwa na shughuli nyingi zaidi. Huwa na shughulika na kazi au masomo. Kulingana na siku hapo ndipo utumia nguvu na umakini mwingi. Huwa na jitahidi kufanya kazi kwa umakini lakini pia uchukua mpumziko mafupi ili kuepuka kuchoka sana. Pumziko hayo hunisaidia kurudi kazini ni kiwa na nguvu mpya. Chana ukifika ule chakulacha mchana na uchukue muda mfupi wa kupumzika. Kati mwingine hutumia muda huo kusikiliza muziki au kuzungumza na watu wakaribu. Hii hunisaidia kubadilisha mawazo kabla ya kuendelea na shuguliza jioni. Jioni shughuli hupungua kidogo. Huni wakati naotumia kujiboresha au kufanya mambo nayoyapenda. Katimwingine na soma katimwingine hujifunza kitu kipya au huangalia taarifa muhimu. Pia hutumia muda kidogo kwenye mazoezi mepesi au kutembea ili kuweka mwili wangu katika hali nzuri. Usiku unapoanza hujitahidi kupunguza kelele na shughuli nzito. Huu ni muda wa kutuliza akili, kula chakula cha jioni, kisha, utafakari siku ilivyo kuwa hujiuliza. Leo ni mefanikiwa wapi ni fanye nini vizuri zaidi kesho, tafakari hii hunisaidia kwa pole pole kila siku. Kabla ya kulala hujiandaa kwa siku inayofuata, huandaa vitu nitakavyo hitaji kisha huingia kitandani nikiwa na amani. Singizi mzuri ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza siku nyingine vizuri. Kwa ujumla, utaratibu wangu wa kila siku siuk simkamilifu lakini, unansaidia kuwa na mwelekeo, nidhamu na utulivu. Naamini kuwa hata mambo madogo ya kila siku ikifanywa kwa mpangilio, naeza kuboresha maisha ya mtu kwa kiasi kikubwa.

Aeo, hili ni swali mzuri sana. Jee, umewahi kulima. Ndiyo, nimewahi kulima na uzuofu huo umeacha alama kubwa sana katika maisha yangu. Kilimo kilikuwa sehemu ya maisha yangu tangu nikiwa mdogo. Hasa wakati wa likizo nilipokuwa nikienda nyumbani kijijini. Ingawa sikuwa napenda sana kulima mwanzoni. Kadri nilivyokuwa nilianza kuelewa na kuthamini kulima. Nakumbuka mara yangu ya kwanza kulima vizuri. Ilikuwa asubuhi mapema. Juu lilikuwa bado lijechomoza vizuri na umande ulikuwa umetanda mashambani. Lichukua jembe langu nikafuata watu wazima kuenda shambani. Mwanzo nilihisi kazi ili ni ngumu. Ardhi ilikuwa nzito mkono ikauma na jasho ikaanza kutoka mapema sana. Lijiuliza, ni kwa nini watu wanapitia kazi yote hii kila siku. Ni kadri muda ulivyopita, nilianza kuzoea. Kijifunza jinzi ya kupima mistari. Panda mbegu kwa nafasi iliyofaa na kufunika udongo vizuri. Lijifunza pia kuwa kilimo kinahitaji subira. Upandi leo ukitarajia kuvuna kesho. Unalazimika kusubiri, tunza mimea, kungoa magugu na kulinda isiharibiwe na wadudu au wanyama. Kitu kilichoniguza zaidi, ni kuona mimea ikianza kuota. Kila siku niliporudi shambani, niliona mabadilika madogo, majani mapya. Shina kuimarika na hatimaye, maua, hapo ndipo nilipoanza kuelewa thamani ya kazi ya mkulima. Furaha ya kuona matokeo ya jasho lake ni kitu ambacho si rahisi kusahau. Kilimu kilinifundisha nidhamu na uwajibikaji. Ukipuuzia shamba lako hata kwa siku chache, matokeo yake huonekana haraka. Magugu humea, mimea hudhoofika na mavuno hupungua. Lijifunza kuwa maisha pia yako hivyo. Ukiyapuuza majukumu yako, matokeo yake hujitokeza baadaye. Pia, kulima kulinifanya niheshimu chakula. Kila nilipokula, nilikumbuka kazi yote iliyofanyika kabla chakula kufika mezani. Ilo lilinifanya nisipende kupoteza chakula ovyo kwa sababu, nilijua kuna jasho na muda mwingi nyuma yake. Hata leo, ingawa silimi mara kwa mara kama zamani, uzoefu huo bado unaishi ndani yangu. Kila napoona shamba lililo na mimea mizuri au mkulima akifanya kazi yake nahisi heshima kubwa, kilimo si kazi rahisi lakini ni kazi ye heshima na msingi wa maisha yetu. Kwa hiyo, ndiyo, nimewahi kulima na si kulima tu udongo, bali kulima subira, bidii na shukrani moyoni mwangu. Uzoefu huo umenifanya kwa mtu, ninayejivunia leo.

Swali nzuri sana hili ya Je, unatumia video kwa mawasiliano haya ndiyo ninatumia video kwa mawasiliano na kwa kweli imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku zamani mawasiliano yalitegemea zaidi simu za sauti au kwa ujumbe wa maandishi Lakini kadri teknolojia ilivyo kuwa video imekuwa njia rahisi na yenye ufanisi zaidi ya kuwasiliana na watu walioko mbali Napo tumia video kuwasiliana nahisi kama nipo karibu zaidi na yule naye zungumza naye kuona uso wa mtu tabasamu lake au hata kuona anavyo tikisa kichwa Kuna nisaidia kuelewa ujumbe vizuri zaidi wakati mwingine pia maneno pekee hayatoshi lakini video husaidia kuonyesha hisia halisi nimekuwa nikitumia video kuwasiliana na mafamilia na rafiki Hasa wale walioko mbali nami kupitia video tunaweza kuzungumza Kana kwamba tuko chumba kimoja. Tunaweza kucheka pamoja, kushirikiana habari na hata kuona mazingira ya kila siku. Hii hunisaidia kudumisha ukaribu licha umbali. Pia video imenisaidia katika maswala ya kazi na masomo. Mikutano ya mtandaoni hupitia video hunifanya nihisi niko kazini au darasani. Hata kama nipo nyumbani. Ni rahisi kushirikiana mawazo kuuliza maswali na kujadili mambo muhimu bila kulazimika kusafiri Hii huwa kwa muda na gharama Ata hivyo, si kila wakati napendelea video wakati mwingine huchagua mawasiliano ya maandishi au sauti hasa napokuwa nimechoka au mahali pasipo tulivu video huiitaji maandalizi kidogo kama kuhakikisha mazingira ni tulivu muonekano uko sawa Lakini inapokuwa tayari video huwa chaguo bora Kuna pia changamoto za kutumia video kama mtandao hafifu, usumbufu wa sauti. Lakini pamoja na changamoto hizo, faida zake ni nyingi video hunifanya nijiskie kushirikishwa zaidi na hunipa uelewa mpana wanacho jadili. Kwa ujumla, natumia video kwa mawasiliano kwa sababu hunisaidia kuwasiliana kwa njia ya wazi ya karibu na ya kueleweka zaidi. Ingawa si njia pekee ninayotumia imekua nyenzo muhimu katika dunia ya leo inayozidi kuwa ya kidigitali.

Swali mwafaka kabisa je wapenda kulima bustani Ndiyo napenda kulima bustani na ni mojawapo ya shuguli na zinazo nipa furaha na utulivu mkubwa bustani kwangu si mahali tu pakupanda mimea tu bali nisehemu ya kupumzisha akili na kuungana na mazingira ya asili Ila napoingia bustanini nahisi kama ninaacha msongomana wa mawazo nyuma. Arufu ya udongo ulio na unyevu nyevu, rangi ya kijani ya mimea na sauti za upepo zinapopita kwenye majani unifanya nijisikia huru. Ni wakati ambao ninaeza kukaa kimya nikafanya kazi pole pole bila presha. Lianza kupenda kulima bustani, tatibu. Mwanzoni ilikuwa ni kwa subabu ya hamu ya kuwa na mboga mboga safi nyumbani. Niliipanda vitu raisi kama sukuma wiki, nyanya na vitungu. Ingawa, haikuwa mwanzoni raisi Nijifunza kuwa kufanya makosa Baadhi ya mimea ilikauka mingine ilivamiwa na wadudu Lakini, sikuacha Kadri ya muda ulivyopita nilianza kuwa na uzuri wa bustani Kila asubuhi nilipokuwa nikimwagilia mimea ilio na mabadiliko madogo majani mapya yakichomoza maua yakianza kufunguka na hatimaye matunda yakaonekana hiyo ilinipafuraha ya kipeke Kwa sababu nilijua ni matokeo ya subira na uwwangalizi Kulima bustani kunanifundisha uwajibikaji mimea haiwezi kujitunza yenyewe inaitaji muda ya uwangalizi mara kwa mara ni kipuuzia bustani kwa siku chache matokeo huonekana haraka ile unikumbusha kuwa hata katika maisha vitu vizuri huitaji jitihada na uwendelevu Pia bustani hunipa nafasi ya kujifunza Huwa najifunza kuhusu aina tofauti za mimea Majira ya kupanda na jinsi ya kulinda mimea bila kutumia kemikali nyingi Hii hunifanya ni jisikie tu karibu na zaidi ya mazingira ya nakuelewa muhimu wa kuyalinda wakati mwingine, hukaa bustanini jioni nikiangalia jua linapotua ni muda wa kutafakari na shukrani hujiambia kuwa hata mambo madogo kama kupanda mbegu yanaweza kuleta matokeo makubwa kwa muda Kwa kifupi, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa amani, hunifundisha subira na hunifanya nijisikie hai ni shuguli rahisi lakini yenye maana kubwa katika maisha yangu ya kila siku.

Aya stoli nzuri sana ili, stoli ni je, unapenda kupanda milima? Ndivyo napenda kupanda milima na ni mojawapo ya shuguli inazofanya ni jisikie hai zaidi. Kupanda milima si safari ya kawaida kwangu, changamoto na pia ni nafasi ya kujifunza, kujivumilia na kujitambua. Kila kupanda mlima huanza kwa maandalizi.Nafikiria ntakayopitia, nahikisha nina maji ya kutosha na kuvaa vile inavyofaa. Wakati mwingine hata kabla sijaanza kupanda mirima, tayari ninahisi msisimko na hofu kidogo, lakini hofu hiyo unifanya nijue kuwa nakaribia kufanya jambo lenye maana.Nikiwa njiani upanda mwili uanza kuchoka pole pole miguu kwa mizito, pumzi uongezeka na jasho hutoka Kuna nyakati ambazo ujiuliza kwa nini nilichagua kupanda milima badala ya kubaki. Hapa zuri upinya utulivu.Lakini kila ninapofikia sehemu ya kupumzika na kuangalia mandhari, moyo wangu hujaa furaha.Kitu ninachokipenda zaidi ni mazingira ya asili, miti, mawe defu na upepo vinavifanya nijisike karibu na dunia, hakuna kelele ya magari, hakuna haraka ya maisha ya mjini ni mimi mlima na safari inavyoendelea huo ni muda wa kutafakari na kujiweka pazuri kiakili. Panda mlima unifundisha subira hauwezi kukimbia ukitari kufika juu haraka. Haraka unahitaji kuchukua hatua moja baada ya nyingine Hivyo hivyo katika maisha panikio huja kwa hatua ndogo ndogo si kwa haraka.Pale unapofika juu ya mlima, hisia hubadilika kabisa uchovu hua lakini furaha uzidi kuangalia chini na kuona njia uliopita hua hisia ya kujivunia. Hujua kuwa, umevuka mpaka yako na kujidhibitisha kuwa una uwezo zaidi kuliko ulivyothani. Ingawa siipendi milima kila wakati, kila safari nayopata unipa kumbukumbu ya kipekee. Unikumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya maisha na kila tukikubali kuzikubali Tutakua watu imara zaidi.Kwa hivyo, ndiyo penda kupanda milima si kwa ajili ya kelele pekee bali kwa safari yenyewe, mafunzo yake nayopitia njiani na amani yake pia.

Ndiyo, ninapenda muziki wa jadi Si kwa sababu ya midundo pekee bali kwa ujumbe na hisia zinazopatikana ndani ya nyimbo zake muziki wake huniguza kwa njia ya kipekee Hasa pale napokuwa nataka kusikiliza kitu chenye maana na kunifanya nitafakari maisha yangu Mara, kwanza, nliposikia muziki wa jadi sikuelewa mara moja. Ni kadri nilipozidi kusikiliza, nilianza kugundua kuwa nyimbo zake zina hadithi Anaposema, si kwa ajili ya kujaza maneno tu, Bali kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe unaoeleweka. Maneno yake yana uzito na maranyingi huakisi hali halisi ya maisha ya kila siku. Kitu nachokipenda zaidi kuhusu muziki wa jadi namna unavyoweza kunifanya nitulie. Wakati mwingine, ninapokuwa nimechoka au mawaza yamejaa. Nasikiliza nyimbo zake pole pole, midundo yake hunisaidia kupunguza kasi ya mawazo. Maneno hunifanya nijisikie kama kuna mtu anaelewa ninachopitia. Pia, muziki wa jadi hunifundisha. Kuna nyimbo nazoeleze umilivu, matumaini na umuhimu wa kuendelea. Songa mbele hata pale mambo yanapokuwa magumu. Napo sikiliza nahisi kama napata motisha mpya. Ni kama mazungumzu wa kirafiki yanayonikumbusha nisikate tamaa. Napenda pia ukweli kwamba muziki wake unaeza kusikilizwa katika hali tofauti. Wakati mwingine, nasikiliza nikiwa pekee yangu nikitafakari. Wakati mwingine nikiwa na marafiki, tukibadilishana mawazo kuhusu maana ya maneno. Kila mtu anaeza kuchukua muziki wake, kwa namna yake, na hilo ndilo linalofanya uwe wa kipekee. Hata hivyo, si kila siku nasikiliza aina moja ya muziki. Kuna nyakati nahitaji, kitu cha kusisimua zaidi au cha kuchekesha. Lakini naparudi kwenye muziki wa jadi, nahisi kama nimerudi nyumbani. Kuna ule utulivu na ukweli unaonifanya nijisikie sawa. Kwa ujumla, napenda muziki wa jadi kwa sababu unaniguza kihisia, unanipa utulivu na unanifanya tafakari maisha kwa mtazama wa tofauti. Si kwa muziki wa kupitia tu, bali ni muziki wa kukaa moyoni, na kwa mtu kama mimi, muziki wa aina hiyo, una thamani kubwa sana kwa maisha yangu.

Je, unafanya nini kabla ya kulala? Jioni inapo karibia kuisha na usiku kuanza mimi huanza kupunguza kasi na shuguli zangu. Huu ni wakati muhimu sana kwangu, kwa asubuhi kunisaidia kuandaa mwili na akili kwausingizi mzuri. Siendi kulala gafla, huwa na utaratibu fulani, ninaufanya karibu kila siku. Kwanza, ujitenga kidogo na shuguli nzito zinazachosha akili. Punguza matumizi ya simu au televisheni. Hasa, yale ya nayo nifanya nifikiria sana. Baada yake, uchaguwa mambo mepesi na utulivu. Kati muingine. Ukaakimya ni kivuta pumzi taratibu nikijaribu kuachilia mawazo ya siku nzima. Baada ya hapo, uwoga au kunawa uso kwa utulivu. Maji hunisaidia kuhisi upya na kuondoa uchovu wa kila siku. Kama ishara kuwa mwili wangu kwa muda wa pumzika umefika. Nikiwa bafuni, siharakishi mambo huchukua muda wangu kwa taratibu, Kisha kula chakula cha jioni ambacho huwa si kizito sana. Napendelea kula mapema ili mwili upate muda wa kumengenya kabla ya kulala. Wakati wakula, ujitahidi kutokuwa na haraka ni kifraya ya chakula na utulivu wa jioni. Baada ya kula, kutumia muda mfupi kwenye jambo linalonipa amani Wakati mungine, usoma kitabu. Wakati mungine, usikiliza mziki wa pole pole. Au huandika mawazo yangu. Kuandika unisaidia kuyaweka mawazo sawa na kuchamzigo wa kisia kabla ya kulala Kabla ya kuingia kitandani utafakari siku yangu ujiuliza Leo nimejifunza nini? Nijambo gani lina nifanya nishukuru? Tafakari hii hunifanya nijisike nimeridhika na siku Atakama haikuwa kamilifu, huwanaamini kila siku inakitu cha kujifunza. Atimae, ujiandaa kulala, uandaa mazingira ya chumba ya kutukua tulivu. Uzimataa nyingi na wakikisha kuna kilele kiwa kitandani, uvutapumzi kwa kina marachache Kisha ufungua mwili au akili kwa usingizi Kwa kifupi, nachofanya jioni kabila kulala unisadia kupata usingizi mzuri, na kwamuka nikiwa na nguvu. Ratibu huu, ingawa ni rahisi na kwa sehemu muhimu ya afya yangu ya mwili na akili.

Aya, swali nzuri sana hili. Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Naamu. Kuna mambo mengi naapenda kuhusu mtaa wangu. Na kila napoyafikiria, najikuta ni kitabasamu. Mtaa wangu si mkamilifu. Lakini, unavitu vinavyo nifanya nijisikie niko nyumbani kwa sehemu ya jamii. Kitu cha kwanza kina nachokipenda ni watu wanaoishi hapa. Wengine wao ni wakarimu na wenye urafiki. Unapotembea barabarani ni rahisi kumisikia mtu aki kusalimia au kukuuliza hali yako hisia ya kufahamiana na kusaidiana hunipa amani Kwa sababu najua niko mahali ambapo watu wanajali Pia napenda utulivu wa mtaa wangu hasa nyakati za jioni Baada ya siku ndefu ya kazi au shuguli, vizuri kurudi mahali pasipo na kelele nyingi watu wakicheza kwa mbali, pepo mwanana ukipita na sauti ya kawaide ya maisha unifanya nijisikie nipo mahali sahihi miundo mbinu ya mtaa wangu pia inavutia Kuna maduka madogo ya karibu ambayo hunifanya upate mahitaji ya kila siku bila kusafiri mbali Hii huokoa muda na unirahisishia ya maisha Pia uwepo wa barabara zinazo pitika vizuri na taa za usiku hunifanya nijisikie salama na potembea jioni Kuna pia maeneo madogo ya kijani karibu na mtaa wangu wakati mwingine hukaa nje na kutembele ya kidogo ili kupata hewa safi miti na maua hata kama si mingi sana huleta uzuri na kupunguza msongamano wa mawazo vitu vidogo kama hivi vinavifanya tofauti kubwa jambo lingine nalolipenda ni hisia ya umoja wakati wa matukio maalumu au changamoto watu wa mtaa ushirikiana kuwa wanasaidiana na shirikiana habari na wakati mwingine kushirehekea pamoja hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi ya mimi mwenyewe ingawa mtaa wangu huwa unachangamoto zake Kuna maeneo wazuri yake zaidi, mabaya mahali ambapo nimejifunza kuhishi na wengine kuheshimu tofauti na kuthamini urahisi wa maisha kila siku Kwa kifupi, nachopenda kuhusu mta wangu si majengo pekee Bali ni watu utulivu mahali ya kuwa nyumbani mahali panapo nipa amani na kunifanya nijivunia kusema Hapa ndipo napoisha.

Haya, hapa kuna hadithi ya kiswahili ambayo Inamada ni rangi gani ni nayoipenda zaidi na naiona wapi? Rangi ni ninayoipenda zaidi ni rangi ya kijani. Na ninaiona karibu kila mahali ni ninapoenda. Kijani kwangu si rangi ya kawaida tu, bali ni rangi yenye maana kubwa ihusiana na maisha. Tulivu na matumaini. Mara nyingine ninaona rangi hii katika mazingira ya asili. Na kuangalia miti, majani, nyasi au mashamba iliyopandwa vizuri kijani hunivutia sana Huwa najikuta nikitazama kwa muda mrefu bila kuchoka Rangi hii hunifanya nijisikie karibu na dunia na hunikumbusha kuwa maisha yanaendelea hata pale mambo yanapokuwa magumu Ninaiona pia rangi ya kijani asubuhi ninapotembea nje au kufungua dirisha umande unapokuwa uji wa majani, kijani huonekana safi na tulivu huo ni wakati ambao hunipa amani ya moyo na hunisaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya Nahisi kama rangi hiyo inanipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku kijani pia unaiona katika maeneo ya kupumzika kama bustani viwanja au sehemu ya matembezi watu wengine huenda huku kupunguza msongamano wa mawazo na ninaamini sababu moja ni rangi hii inatuliza macho na akili ninapokaa katikati ya kijani mawazo hupungua kasi na unahisi pumziko la kweli. Hata katika maisha ya kila siku, kijani kina nafasi yake nikiona kwenye mavazi, kwenye nembo za bidhaa au hata ndani ya nyumba. Wakati mwingine huchagua vitu vya vikijani kwa sababu hunipa hisia ya usawa na utulivu. Si rangi ya kelele, lakini inauwepo wake wakipekee kijani pia hunikumbusha matumaini. Baada ya mvua, mimea huota tena. Na kila siku huonekana ikiwa hai upya na upya. Hii hunifundisha kuwa hata baada ya kipindi kigumu kuna nafasi ya kuanza upya ni ujumbe mzuri sana ninaoupata kila ninapoana rangi hii kwa kifupi rangi ninayoipenda zaidi ni kijani kwa sababu ninaiona katika mazingira yanayanipa amani, nguvu na matumaini naiona mashambani, bustanini, barabarani na hata ndani ya mawazo yangu Rangi ambayo hunifanya nijisikie hai na hunikumbusha uzuri wa maisha ya kawaida.

Haya, swali nzuri sana hili, hapa kuna hadithi ya kisohili kuhusu, swali unalinda faraga yako, vipi mtandaoni? Haya, katika dunia alewa yaki digitali, kulinda faraga, mtandaoni ni jambo muhimu sana kwangu. Kadri na vitumia interneti kwa mawasiliano, kazi na burudani, ndivyo na vitambua kuwa tarifa binafsi zinaeza kuwa hatari. Kama sitakua makini, jambo la kwanza nazo zingatia ni tarifa nazo shiriki mtanda hodi Siki la kitu nachofanya au kinachotokea, kinakosa kushirikiwa, huwa najiuliza Je, tarifa hili ya lazima kushirikishwa kama ni muhimu, chagua kuibakiza vinafsi Hii inanisaidia kupunguza uwezekano wa watu wasiofaa kupata tarifa zangu Pia, nazingatia sana matumizi ya nenosiri kutumia nenosiri imara lenye mchanganyi kwa herufi nambari na alama zaidi ya hilo Situmia neno siri moja kwa kaunti zote Ingawa ni raisi kutumia neno siri lile lile Najua hilo linaeza kuwa hatari kubadilisha nenosiri imara kwa mara mara nisehemu ya utaratibu wangu na pukua kwenye mtendao wakijamii Wangalia mpangilewa faragi kwa makini na kikisha kuwani watu na wafahamu peke ni wanayaweza kuwa na taarifa zangu binafsi Pia, huwa mwangalifu sana na maombi ya urafiki kutoka kwa watu nisiowafahamu vizuri. Kwa sababu, si kila mtandaoni, unania njema. Kuhusu viungo na barua pepe, huwa makini sana. Pindu kubofia viyungo nisio vifamu na kufungwa barua pepe za kutiliwa shaka. Nimejifunza kuwa mara nyingi, udanganyifu huanza hapo. Mara nina shaka, chagua kupuuza au kutafuta kufuta kabisa. Pia, kutumia mtandao salama nakufanya mambo nyeti kama miamala ya kifeza. Wepuka kutumia wifi ya uma, usuguli hizo. Na kama sinachaguo, kutumia njia zaidi ya usalama. Hiyo hunipa amania moyo ninapokuwa mtandaoni. Zaidi ya yote, ujitahidi kuelimisha kuhusu maswala ya usalama. Mtandaoni, kadu ninapojifunza zaidi, diyo na viweza kujilinda vizuri. Najua teknolojia hubadilika kila wakati kwa hiyo, muhimu sana kuwa tayari kujifunza mambo mapya. Kwa kifupi kulinda faraja yangu mtandaoni ni mchakato unaoendelea ni mchanganyiko watahadari, nidhamu nauelewa. Kwakufanya hivyo, hujisikia huru zaidi kutumia interneti bila hofu. Kijua, nimechukua hatua za msingi kujilinda.

Hapa, kuna hadithi ya kiswahili kuhusu swali, unavilea nywele yako marangapi? Haya, kuhusu jinsi ninavyolea nywele yangu, ninaweza kusema kuwa ni jambo linaloni ipa umuhimu, lakini pia hulifanya kwa utaratibu wa kawaida unaolingana na maisha yangu ya kila siku. Sinyolewi nywele yangu kila siku, bali kufuata mpangilio unaosaidia kuzitunza vizuri bila kuzipa mzigo au kuziharibu. Kwa kawaida, hulea nywele yangu maramoja hadi mbili kwa wiki. Nafanya hivyo kulingana na hali ya nywele zangu. Hali ya hewa na shuguli nazofa nilizofanya. Kama nimekuwa na shuguli mingi, jasho au vumbi, huongeza umakini zaidi katika kuosha na kuzitunza. Wakati wa kuosha nywele huwasiharakishi, hutumia maji safi na bidhaa zinazofaa aina nywele yangu. Naamini kuwa, nywele zinaitaji utunzaji wa upole, si nguvu nyingi, baada ya kuosha, hutumia mafuta au krima kidogo ili kuzilainisha na kuzuia kuuka. Kati ya siku za kuosha, huendelea kuzitunza kwa njia raisi. Huwa nachana nywele kwa upole, ninahakikisha zikosafi, wakati mwingine, paka mafuta kidogo ili ziendelea kuwa na afya. Hii hunisaidia kuziweka katika hali nzuri, bila kuziwasha au kuzikandamiza. Pia, nimejifunza kusikiliza nywele zangu. Kuna wakati nywele zinaitaji kuoshwa haraka na kuna wakati zinaitaji kupumzika. Sifuati ratiba ngumu sana hufuata maitaji halisi ya nywele zangu na hili imenisaidia kuwepuka matatizo kama kauka sana au kukatika. Kwangu mimi, kulea nywele si swala la urembo tu, bali nisehemu ya kujitunza, muda mfupi ninao hutumia kujiheshimu na kujipa thamani. Kati ninapolea nywele zangu vizuri, najisikia nipo nadhifu na kujiamini zaidi. Kwa kifupi, hulea nywele yangu maramoja au mbili kwa wiki, kwa utaratibu unolingana na hali yangu, si jambo la haraka, bali nisehemu ya utunzaji wa mwili na afya kwa ujumla. Kwangu mimi, kulea nywele si swala na urembo tu bali ni sehemu ya kujitunza ni muda mfupi naotumia kujiheshimu na kujipa thamani Wakati napoendelea nywele yangu vizuri na jisikia nipo nathifu na kujiamini zaidi kifupi, kulea nywele yangu mara moja au mbili kwa wiki kwa utaratibu unaolingana na hali yangu Si jambo la haraka, bali, sehemu ya utunzaji wa mwili na afya kwa ujumla.

Haya, hapa kuna hadithi ya kiswahili kuhusu, swali ambalo nimeulizwa, ulifanya nini asubuhi hii? Haya, asubuhi hii ilikuwa ya kawaida, lakini kwa namna fulani, ilinipa furaha na mtazamo mzuri wa siku. Niliamka mapema kidogo, kama kawaida yangu, nikifurahia utulivu wa nyumba badoikiwa kimya. Kila asubuhi, huchukua dakika chache kujitulia, pumua kwa utulivu na kushukuru kwa siku mpya. Hilo lina nisaidia kwanza na siku ni kiwa na mtazamo chanya. Baada ya hapo, nilienda kuoga. Kuoga asubuhi kunanisaidia kuamka kabisa, kuna nifanya ni hisi safi na kuna nipa nguvu ya kuanzia siku. Nikijitayarisha kwa umakini ni kivaanguo safi na zastarehe. Nikitu rahisi lakini, uchangia sana jinsi ninavyo hisi sikunzima. Baada ya kujiandaa, nilienda kula kifungua kinywa. Nilichagua chakula chepesi lakini kinachonipa nguvu. Kwa mayai kidogo na mkate kisha, kinywaji cha moto cha chai. waKati wakula nilijitahidi kuwaa kimya kidogo NiKifurahia chakula na kujiandaa kiakili kwa kazi ya siku Mara nyingine hufikiria ratiba ya siku niKipanga ni jambo gani nitakalolishughulikia kwanza ASubuhi hii nilichukua muda mfupi kufanya mazoezi mepesi kutembea kidogo na kufanya misuli kuchoka kidogo kuna saidia kuamka kabisa na kuanza siku ni kiwa na nguvu Hii si shughuli kubwa lakini hufanya tofauti kubwa kwa jinsi ninavyo hisi Mara nilipo kamilisha kila kitu hicho niliendelea na baadhi ya majukumu madogo ya kazi Nikipanga baadhi ya barua pepe kuwa na ratiba ya siku na kuandaa baadhi ya vifaa nitakavyo hitaji Hii ilinisaidia nikae na utulivu ni kiwa tayari kukabiliana na siku nzima bila kuchanga nyikiwa Kwa kifupi, asubuhi hii ilianza kwa ukutulivu, kuamka, kuoga, kula, kufungua kinywa, kufanya mazoezi kidogo na kupanga siku Ingawa ni shuguli rahisi kila moja ilichangia kufanya siku ianze vizuri na kwa mtazamo chanya Kwa kweli, asubuhi ina nguvu ya kuamua jinsi siku nzima itakavyokuwa asubuhi pia, na chukua muda mfupi kufanya mazoezi hii inasaidia sana katika kuha kikisha afya yako iko ime imarika vizuri na kila kitu maisha yako kitendelea vizuri.

Hapa kuna kisa cha kiswahili kuhusu swali, unapenda kuwa mahali pa aina gani. Ninapoulizwa, napenda kuwa mahali pa aina gani, jibu langu haliwezi kuwa neno moja tu. Napenda kuwa mahali panaponipa amani, salama na uhuru wa kuwa mimi mwenyewe. Si lazima pawe pazuri sana au pa gharama kubwa bali, pawe na hali na hufanya nijisikie nipo sawa. Kwanza kabisa hupenda mahali palipo na utulivu. Mahali pasipo na kelele nyingi hunisaidia kufikiria vizuri, na kupumzisha akili yangu. Baada ya siku bule nyingi, kuwa mahali penye utulivu hunisaidia kurudi kwenye hali ya kawaida. Nikiwa mahali pa aina hii, nikiwa mahali pa aina hiyo nahisi mawazo yangu yanapungua kasi na nimepata nafasi ya kujitathmini. Pia napenda mahali palipo karibu na mazingira ya asili. Hata kama ni bustani ndogo, miti michache au hewa safi vitu hivi hunipa faraja, asili hunifanya nijisikie hai na hunikumbusha uzuri wa maisha ya kawaida kutembea kidogo mahali penye kijani au kukaa nje nikiskiza upepo hunipa amani ya kipekee. Napenda pia mahali ambapo watu ni wachache lakini wenye heshima Sipendi sana misongamano mikubwa lakini napenda uwepo wa watu wanaojua kuheshimu nafasi ya wengine. Hali ambapo naeza kuzungumza kwa utulivu, kucheka bila presha na kujisikia kukubalika hunipa furaha. Zaidi ya hayo napenda mahali palipo na uhuru wa kufanya mambo kwa mwendo wangu. Mahali pasipo na haraka au masharti mengi. Nikiwa mahali pa aina hiyo najisikia huru kwa muda wangu. Kufikiria na kufanya mambo kwa utulivu, hili hunisaidia kuwa na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Hata nyumbani kwangu sehemu nayoipenda sana. Mahali ambapo najisikia salama uhuru na naeza kuwa mimi bila kujifanya. Haijalishi ukubwa au mwonekano, mradi, pananipa amani ya moyo. Kwa kifupi napenda kuwa mahali palipo na utulivu, palipo na asili penye watu wachache, lakini wenye heshima. Panaponipa uhuru wa kuwa mimi mwenye, pahali pa aina hiyo hunifanya nijisikie nipo nyumbani hata kama si nyumbani halisi.

Ae, hapa kuna hadithi ya kiswahili kuhusi chakula gani, ni nacho penda zaidi? Chakula nacho kipenda zaidi ni wali wa maharagwe, na sababu sio ladha yake pekee, bali pia kumbu kumbu na isia zinazo kuja pamoja nacho chakula rahisi, lakini kina nafasi ya pekee sana moyoni mwangu. Kulianza kipenda chakula hiki tangu nikiwa mdogo Mara nyingi kilikuwa kinapikwa nyumbani haswa wati wa mchana au jioni Harufu ya maharagwe ya kichemka jikoni Kichanganyika na harufu wali unapikwa vizuri hunirudisha katika kumbu kumbu za nyumbani, familia Kwani chakula kilicho tuleta pamoja mezani ladha yake hunipa furaha ya ina yake maharagwe yakipikwa vizuri Ikiwa laini na yenye mchuzi mzitu Kiliwa pamoja na wali mweupe moto mchanganyika unautoshileza sana haijalishi kama ni siku ya kawaida au sikumalumu chakula hiki hunifanya nijisikia nimeridhika penda pia kwamba chakula hiki ni raisi lakini chenye nguvu unipanishati ya kukanya kazi na kuendelea na shuguliza siku chakula cha anasa lakini kinavirutubisho kinavirutajika na mwili ili hunifanya nikithamini sana wakati mwingine pia ninapokuwa nimechoka na ninahamu chakula kinachonipa faraja chagua wali na maharagwe Chakula kinachantuliza kunikumbusha kuwa furaha haipo kwenye vitu vikubwa Bali Pia kwenye mambo madogo ya kila siku Pia napenda jinsi chakula hiki Kinavyoweza kupadilika Wakati mwingine huongezwa nazi wakati mwingine hupikwa kwa mafuta kidogo na viungo au pia huliwa na mboga mboga pembeni Kila nama huletaladha tofauti Lakini ya msingi hubaki ule ule Kwa kifupi Chakula nachokipenda zaidi ni waliwa maharagwe sababu huu ni paladha, nguvu na kumbu kumbu nzire Chakula kinachonifanya nijisikie nipo nyumbani Atakama niko mbali nyumbani.

Hi hapa kuna hadithi ya kiswahili kuhusu swali Je? Wewe ni mtu wa mbunifu? Haya hili ndilo jibu langu Ndio najiona kua mtu wa ubunifu ingawa ubunifu wangu hauonekani kwa njia moja tu Kwangu mimi ubunifu silazima wewa kuchora kuimba au kuandika mashahiri pekee Nawezo kufikiria kwa njia tufauti na kutafuta suluhisho pale ambapo mambo yanaonekana kuwa magumu ubunifu wangu hujitokeza zaidi katika maisha ya kilasiku napokutana na changamoto napenda kukaa chini na kufikira njia mbadala badala ya kukata tamaa haraka hujiuliza, jee, kuna njia nyingine ya kufanya hili Mara nyingi mawazo haya hunisaidia kupata suluhisha rahisi Lakini lenye ufanisi Pia, ubunifu huonekana katika jinsi navyopanga muda wangu au kazi yangu Napochoka na utaratibu ule ule, utafutanjia ya kubadilisha kidogo ili nisi uchoke. Hili inaeza kuwa kubadilisha mpangilio wa kazi, jaribu mbinumpya au kujifunza kitu kipya. Badiliko haya madogo, unifanya nijisikie nipo hai na mwenye hamasa. Kamu wasiliano, ubunifu hunisadia kueleza mawazo yangu kwanjia inaeleweka. Napendakutumia mifano au hadithifupi ili kufikisha ujumbe. Hili hunifanya ni jisikie kwa karibu zaidi na watu ninaozungumza nao na kusidia ujumbe wangu pia kumbukwa wa urahisi Hata katika mambo madogo kuma kupika au kupanga mazingira nyumbani ubunifu wangu hujitokeza penda kujaribu mchanganyika umpya au kupanga vitu kwa njia tufauti ili kuleta hali umpya Silazima iwe kitu kikubwa lakini unipafuraha ya kujaribu Hata hivyo huu ubunifu wangu unamipaka kuna nyakati na hitaji muda kupumzika na kupata msukumo mpya na popata nafasi ya kusikiliza mziki kusoma au kuwa karibu mamazingira Nasili mawazo mapya huanza kujitokeza tena kifupi ndiyo mimi ni mtu mbunifu laki kwanjia yangu mwenye bunifu wangu uko katika mawazo suuhisho na namna na vyohishi maisha yangu ya kila siku sehemu ya mimi na hunisaidia kuku na kufraia maisha kwa mtazamo tofauti.

Haya, hili ni swali nzuri sana na hapa kuna hadithi nitakupatia kuhusu swala la unawekaje malengo kila mwezi kazini? Haya kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu hunisaidia kufanya kwa mwelekeo na kujua napokuenda bila malengo rahisi kufanya kazi nyingi lakini bila matokeo yanayoonekana. Ndiyo mana kila mwezi huanza kwa kujitathmini na kupanga vizuri Kwanza kabisa huangalia mwezi uliopita Hujuiliza maswali rahisi kama, 'Nileweza kutimiza malengo gani? Ni wapi nilipata changamoto? ' Kutafakari huko hunisaidia kuelewa uwezo wangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Si muda wa kujilaumu. Bali ni muda wa kujifunza Baada ya hapo huanza kuweka malengo ya mwezi mpya. Kuhakikisha malengo hayo ni halisi na yanayoweza kufikiwa. Sipendi kuweka malengo mengi sana kwa wakati mmoja kwa sababu, inaeza kunichosha na kunipotezea mwelekeo Badala yake, huchagua malengo machache lakini muhimu yanayohusiana mojo kwa moja na majukumu yangu kazini Pia, hugawanya malengo kua hatuwa ndogo ndogo Hii hunisaidia kuyaona kwa urahisi na kufuatilia maendeleo Kila hatua ndogo napokamilisha, hunipa motisha ya kuendelea. Ni kama kupanda ngazi hatua kwa hatua, badala ya kuruka moja kwa moja na kuweka malengo, huangalia pia muda uliopo na rasilimali nilizo nazo Hujiuliza kama nina muda wa kutosha msaada naohitaji au maarifa ya kufanya kazi hiyo. Kama kuna kitu kinakosekana hujaribu kukipanga mapema ili kisionekane kuwa kikwazo baadaye. Kika kipindi cha mwezi hujifuatilia mara kwa mara huangalia maendeleo yangu na hujirekebisha pale inapobidi kama kuna jambo halifanyiki kama nilivyopanga hubadilisha mbinu badala ya kata tamaa. Kubadilika hunisaidia kuendelea kusonga mbele hata kama halina badilika. Mwisho wa mwezi hujipa muda wa kutathmini tena. Huangalia kile nilichofanikiwa, kile ambacho sikufanikiwa. Fanikiwa hunipa furaha na motisha. Changamoto hunipa funzo kwa mwezi unaofuata Hili hunifanya nione maendeleo yangu kwa uwazi. Kwa kifupi naweka malengo ya kila siku mwezi kazini kwa kupanga, kujitathmini na kujifuatilia kwa nidhamu. Malengo hunipa mwelekeo, huniongezea uajibikaji, hunisaidia kwa kitaaluma hatua kwa hatua.

Hapa kuna hadithi ya kiswahili kuhusu mada yaa Niambie kuhusu mfanyibiashara bora zaidi haya hii nitainali kwa msimulizi ya kibinadamu Kwa maoni yangu mfanyibiashara bora zaidi ni yule mwenye pesa nyingi tu au kampuni kubwa zaidi bali ni yule anayejua kuwa na fursa kuthubutu na kuwajibika kwa jamii Mfanyi biashara bora ni mtu anayejenga kitu chenye maana, si kwa ajili yake pekee, bali pia kwa ajili ya wengine. Na kufikiria mfanyibiashara bora, kuna mtu kama aliye anza safari yake kwa changamoto nyingi. Hakuanza akiwa na kila kitu, bali alianza na wazo, ndoto, maoni ya kufanya tofauti, alikumbana na vikwazo kukataliwa na wakati mwingine kushindwa kabisa. Lakini hukukata tamaa kila kushindwa kulimfunza kitu kipya. Mfanyibiashara bora, huwa na maono, huoana mbali zaidi ya hali ilivyo sasa, pale wengine wanapoona tatizo yeye huoana fursa, anauwezo wa kufikiria kwa kina na kupanga hatua zake kwa subira, Haharakishi kufanya mamuzi, lakini pia haogopi kuchukua hatua pale inapobidi. Pia, mfanyibiashara bora ni mwenye nidhamu na bidii. Mafanikio hayaji kwa bahati tu yanahitaji kufanya kazi kwa muda mrefu. waKati mwingine bila kuona matokeo ya haraka. Mfanyibiashara bora, hufanyakazi hata pale mambo yanapokuwa magumu. Naelewa kuwa, kufanikiwa ni safari si tukio la kila siku moja. Jambo lingine muhimu ni uwadilifu. Mfanyibiashara bora hujenga jina nzuri. Anaaminika na wateja, wafanyikazi na washirika wake Hafanyi biashara kwa kuumiza wengine au kwa njia zisizo sahihi anaelewa kuwa pesa zinaeza kipotea lakini jina nzuri likipotea vigumu kulirudisha Zaidi ya hilo, nfanyikazi mfanyibiashara bora hajali watu anaofanya nao kazi Huwaongoza, huwapamotisha na huwasaidia kukua Hamtumii mtu kama chombo cha faida bali huona kila mtu kama sehema muhimu ya mafanikio ya biashara Hii hujenga mazingira mazuru ya kazi na kuongeza tija mfanyibiashara bora pia hujifunza kila wakati dunia hubadilika, teknolojia hubadilika, mahitaji ya watu pia hubadilika yeye yupotayari kujifunza, hubadilika na kuboresha biashara yake Hajifungi kwa njia moja tu ya kufanya mambo Kwa kifupi, Mfanyibiashara bora zaidi ni yule anayechanganya, maono, bidii, uadilifu na uwajibikaji kwa kajamii Sio lazima awe maarufu au tajiri za bali awe mtu anayejenga biashara yenye dhamani na athari chanya kwa watu mtazamo wangu huyo ndiye mfanyibiashara bora kweli.

Hapo kuna hadithi ya kiswahili kuhusu unaanzaji mradi mpya wa kazi haya kuanzisha mradi mpya wa kazi kwangu safari ina yohitaji maandalizi makini na mtazamo chanya Kabla hata ya kuanza kufanya kazi halisi huwa nachukua muda wa kuelewa mradi mwenyewe hujiuliza maswali muhimu kama Mbadi huu unahusu nini lengo lake kuu nilipi na kwa nini ni muhimu Swali haya unisaidia kupatapicha ya jumla kabla ya kuzama kwenye maelezo hatua ya kuwa, hatua ya kwanza huwa ni kukusanya taarifa soma maelekezo ya mradi kwa makini, kuangalia mahitaji na kama inawezakana, zungumza na watu husika kwani mradi watimu, penda kusikiliza mawazo ya wengine mapema ilikuelewa matarajio yao Hii hunisaidia kukamukanganyiko baadae baada ya hapo, huanza kupanga hatua za mradi, hugawanya mradi mkubwa, kwa kazi ndogondogo zinazo eleweka Kila hatua hupewa muda wake na kipa umbele chake njia hii hunifanya nisihisi mradi mzito sana bali mkusanyiko wa hatua ndogo ndogo zinazoweza kuthibitiwa Kisha, kuangalia rasili mali nilizo nazo hujiuliza kama nina muda wa kutosha vifaa vina vyo hitajika au ujuzi wa kufanya kazi hiyo kama kuna kitu kinakosekana jitahidi kukipata mapema Iwe nikwa kujifunza, kuomba msaada au kupanga muda upya kukua tayari huanza kazi taratibu lakini kwa nidhamu na umakini Sipendi kukimbilia kitu mara moja Badala yake chukua hatua moja Kwa wakati huu nikifuatilia maendeleo Kila napokamilisha sehemu fulani ya mradi hunipamotisha kuendelea mbele katika safari ya mradi huwa tayari kubadilika Kila sikila kitu huenda kama kilivyo pangwa Kuna changamoto mabadiliko ya ghafla au mawazo mapya yanayojitokeza Badala ya kukata tamaa, hubadilisha mbinu na kuendelea kusonga mbele kubadilika, unifanya mradi uendelee kila bila kusimama Pia, hujitahidi kuwa siliana mara kwa mara hasa kama mradi, pamoja, kushirikiana vizuri na wengine pia huondoa migongano na huongeza ufanisi Siliano mazuri, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu na unisaidia kufikia malengo ya bila kwa urahisi Mwisho wa yote, hujipa muda wa kutathmini maendeleo, angalia kilichofanyika kina choendelea na kina chohitajika kuboreshwa. Tathmini hii hunisaidia kubaki kwenye mwelekeo sahihi hadi mradi ukamilike. Kwa kifupi, nina anzisha mradi mpya wakazi kwa kuelewa lengo, panga hatuo, tumia rasrimali vizuri, kuwa tayari kujifunza na kubadilika. Uche hii hunipa utulivu waakili na hunisaidia kufanikisha mradi kwa ufanisi.

Hapa, kuna hadithi ya kiswahili kuhusu swali, niambie kuhusu mchezo unaopenda kutazama, imeandikwa kwa mtindo wa masimulizi ya kibinadamu. Mchezo ninaopenda kutazama zaidi, mpira wa miguu, au kadanda, au soka. Kwa wengine, kuna kitu cha kipekee sana kuhusu huo mchezo, ambacho hunivutia kila mara. Haijalishi ni timu gani inacheza mara nyingi napokaa kutazama mpira wa miguu hujisikia imeunganishwa na hisia za wachezaji shabiki na hata historia mchezo wenyewe Kwanza kabisa penda mpira wa migu kwa sababu ya ushindani wake Dakikati tisini zinaezakubadilisha kila kitu timu inaeza kuwa nyuma kwa muda mrefu lakini ikapata bao moja tu hali nzima hubadilika Hali hii hunifanya nikae macho na makini kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mchezo Pia, penda mpira wa miguu unavyowaunganisha watu unapokuwa unapotazama mechi iwe nyumbani kwa marafiki au hata kwenye maeneo ya umma unaona watu wakishangilia pamoja kijadili maamuzi ya refa au kusherekea bao kwa furaha kubwa muda huo mfupi, tufauti za kijamii hupotea na wote huwa kitu moja, shabiki wa mchezo Kitu kingine kinachonivutia ni vipaji vya wachezaji Kuna mchezaji akithibiti mpira kwa ustadi, akipiga pasi sahihi, au kufunga bao la kuvutia, kunanipa burudani ya hali ya juu. Timu ingine hata, timu ninayoipenda haishindi, bado naezafurahia mchezo kwa sababu kiwango kizuri cha uchezaji. Mpira wa miguu pia hunifundisha mafunzo ya maisha. Kuna ushindi na kuna kushindwa. Kuna wakati timu inacheza vizuri, lakini haipati matokeo na wakati mwngine pia inapata ushindi kwa taabu. Haya yote hunikumbusha kuwa katika maisha juhudi ni muhimu lakini subira uendee kupambana mambo ya msingi. Zaidi ya hayo, napenda kusikiliza uchambuzi wa mchezo kabla na baada ya mechi. Majadiliano haya, hunisaidia kuelewa mbinu za timu, nafasi za wachezaji, maamuzi ya kiufundi. Hii hunifanya nisiwe mtazamaji wa kawaida tu, bali mtu nayefuatilia mchezo wa kina zaidi. Mpira wa miguu pia ni njia yangu ya kupumzika. Baada ya seku ndefu ya kazi ya majukumu, kukaa chini na kutazama miti hunisaidia kusahau mawazo mingine kwa muda. Muda wangu wa kufurahia, kucheka, kushangaa, na wakati mwingine pia atakasirika kidogo lakini yote hayo sehemu ya burudani. Kwa kifupi, mchezo naopenda kutazama ni mpira wa miguu kwa sababu imechanganya burudani, hisia, ushindi, na mafunzo ya kimaisha. Kila mechi ina hadithi yake na kila napoutazama nahisi kama pia mimi ni sehemu ya hadithi hiyo.